Kila siku natumia usafiri unao nipa uyiano mzuri kati ufanisi, gharama na urahisi wa maisha ya kila siku. Mara nyingi inategemea usafiri wa umma hasa mabasi kwa sababu una niruhusu kufika ninapo kwenda bila mzigo mkubwa au gharama na bila stresi ya kuendesha mwenyewe kwenye msongamano wa magari ingawa wakati mwigine kuna kuchelewa au msongamano, nilijifunza kutumia mda huo kusikiliza mziki, kusoma au kupanga mawazo yangu hali inapo bidi, hasa kwa safari fupi au maeneo ambayo usafiri wa humo haupatikani kwa urahisi. Na tembea kwa miguu, kutembea kunanipa mda kutulia kufikiri na pia kuna nisaidia kiafya. Ni njia rahisi lakini yenye faida nyingi, hasa katika shughuli ya kila siku zisizo na haraka kubwa. Sio kila siku, lakini mara chache natumia usafiri wa texi au usafiri wa mtandaoni pale ninapokuwa na miyadi ya haraka au nahitaji kufika mahali kwa mda maluum. Kwa jumla, ninachagua usafiri kulingana na mazingira ya siku husika. Mkijaribu kuwa na matumizi yenye mantiki na yanayo lingana na mahitaji yangu. Kwa kifupi, njia yangu ya usafiri wa kila siku inakisi maisha ya kawaida ya mtu anaye jitahidi kusawazisha mda, gharama na ustawi binafsi katika shughuli zake za kila siku.

Kuhusu tathmini za kazi najihisi mchanganyiko wa msisimuko na umuhimu. Kwa upande mmoja, zinanipa fursa ya kuona jinsi nilivyofanya kazi yangu, kuelewa nguvu zangu na kugundua maeneo ninayoweza kuboresha. Hii ni muhimu sana kwani husaidia kujijenga kitaaluma na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, siku, zijazo. Kwa upande mwingine, mara nyingine tathmini huleta, shauku kidogo au pofu, hasa ikiwa hakuna uhakika juu ya matokeo. Lakini niligundua kuwa ni sehemu ya kujifunza si tu kuchunguzwa. Kwa hivyo, ninajitahidi kuzikubali kwa mtazamo chanya kuona tathmini kama mwongozo wa maendeleo badale ya kero aidha, napenda pale tathmini zinapokuwa wazi zenye maelezo ya kimsingi na zinatoa nafasi ya kujibu au kutoa maoni. Hii inasaidia kuelewa kilichofanyo vizuri na kile kinachohitaji kuboreshwa badala ya kurudia tu maneno bila mwongozo. Kwa kifupi, najihisi tathmini za kazi ni za muhimu ya kujifunza na kujiboresha nimejitahidi kuziona kwa mtazamo chanya, kuzingatia maelezo yanayotoa mwongozo na kutoa uzoefu huo kuboresha utendaji wangu siku za baadaye.

Mandhari nzuri nilioyiona ni wakati nilipokuwa kwenye mlima nikishuka kuelekea bonde lilojaa miti na mto mdogo unaopenya kwa upole. Nilivutiwa sana na muunganiko wa rangi kijani kibichi cha miti bluu ya anga na mwanga wa jua unapochomoza pole pole ukifunika kila kitu kwa rangi ya dhahabu. Hali hiyo iliniweka kwenye utulivu mkubwa nikihisi kuwa sehemu ya maumbile makubwa zaidi kuliko mimi binafsi. Kinacho nifanya mandhari hii kuwa ya kipekee ni utulivu wake sauti za asili kama wimbo wa ndege na maji yanayopita. Na hisia ya uhuru niliyeipata nikitazama mbali hakuna kitu kilichokuwa cha kuharibu ama kelele za mji. Kila kitu kilikuwa kimepangaliwa kwa mpangilio wa asili hii ili nisaidiia kupumzika kimawazo na kuzingatia uzuri wa dunia. Pia, kumbuka mandhari ya pwani, nilipoiona jua likichomoza mvua kidogo ya alfajiri, mawimbi ya samahani na upepo mwanana. Ulitengeneza taswira isiyoweza kusahaulika. Wakati nilikuwa nikitazama, nilijisikia furaha, utulivu na mshangao wa wa kipekee. Kama dunia nzima ilikuwa karibu na akili yangu kwa njia nzuri na ya amani. Kwa kifupi, mandhari nzuri kwangu ni yale, yale yanayochanganya rangi, sauti na hali utulivu ikinipa hisia ya mshangao, furaha na utulivu wa ndani ambao haupotei kirahisi.